Ninapenda zaidi jukumu ambalo linanipa uhuru wa kufanya kile ninachokielewa sipendi jukumu la kuelekezwa sana unakuwa kanakwamba niko kwenye mipaka fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi, usifanye hivi. Haa jukumu la hivo sipendi ninapenda jukumu ambalo ninapewa mipaka ya kazi ni hii, hii na hii alafu mimi ninaanza kufanya mwenyewe kwa kutumia akili yangu, kwa kutumia ufahamu wangu, kwa kutumia utashi wangu. Kikubwa tu ninatembea ndani ya mipaka ya kazi. Kwa hiyo ninapenda jukumu ambalo linanipa uhuru wa kutumia kile nilicho nacho akilini, kile nacho weza kufanya na kile nacho weza kutoa kama matokeo ya ujuzi, ubora na uwezo nilio nao. Kuwa napenda jukumu inalonipatia nafasi ya kuthihirisha kile nilicho nacho. Jukumu ambalo linakuwa halinibani kile nilicho nacho nataka nikitoe kwa viwango vina vyotakiwa mara o nakuta mtu akuzuia pana hiyo spendi. Napenda jukumu ambalo ninaweza kutoa kile kilicho ndani yangu alafu kutokea na matokeo yaliochanya.

Nina mahusiano ya karibu sana na wazee wangu tunawasiliana kwa karibu sana, tunashirikiana katika mambo mengi sana. Ikitokea nina jambo linalohitaji uhusika wao, ikitokea kuna jambo linalohitaji ushirikiano wao, wao ni watu wa karibu kabisa mimi kuwaona wa kwanza kwa hio wazee wangu ndio watu ambao huwa wananishauri ndio watu ambao huwa wananisaidia pale ninapo kwama ndiyo watu ambao huwa wananionyesha njia pale ninapokuwa naona sioni kama njia hivi ya kuendelea mbele, ndiyo watu ambao huwa wananipatia uzoefu wa maisha yalio pita ndio watu ambao wananisaidia kuwaksi hali halisi ya maisha ya sasa kulingana na vile walivyo ishi wao wakati wa nyuma ni watu wanao nisaidia kulinganisha uhalisia wa nyuma maisha yalio pita nyuma na uhalisia wa sasa ndio watu wanao nisaidia kuyaweka maisha katika mtiririko ambao unaonyesha uhalisia, kwa hio mahusiano nilio nayo na wazee wangu, moja ni watu wanao nisaidia sana, wananifundisha, wananishauri, wananielekeza, wananipa wana nipa maoni, wana nifanya maisha yangu nayo niyaendeshe katika namna ambayo yanaendana na utaratibu halisia ni watu ambao wame starabika siku nyingi, ni watu ambao wanaishi kwenye uhalisia wa maisha tangu zamani, ni watu ambao hawa igizi. Kwa hio maisha walio wahi kuishi huko nyuma, wanafahamu vizuri kwa sababu ulimwengu wetu wa leo umebadilika, mambo ya sasa yamebadilika, ukilinganisha na ulimwengu walioishi wao, zamani mambo haya kuwa kama ya kwetu ya sasa science na teknolojia ya sasa, imekuja kubadili mambo yamekua tofauti kuliko wakati walio ishi wao. Kwa hiyo wao wanapoangalia maisha walio ishi na haya tunayo ishi leo, wanakuwa ni watu ambao wanatoa ushauri unao lingana moja kwa moja kulingana na vile walivyo ishi na hali tulio nayo sasa. Kwa hio ni watu ambao wananishauri sana na mimi ninawasikiliza sana. Kwa hio kwenye suhemu ya kwanza ni na mahusiano ya kuwasikiliza, mahusiano ya kimawasiliano, mahusiano ya usaidizi wa mawazo, maoni ambayo ya nanifanyana mimi leo niishi maisha ambayo yamekaa kwenye utaratibu unaonyesha kwamba huyu mtu anaishi kana kwamba ni mtu mwenye maadili. Kwa hio na mimi nimekua ni mtu ambaye ni nawakimbilia pale ambako inatokea jambu linalohitaji mashauri yao, jambo nalohitaji maoni yao, jambo nalohitaji maelekezo yao, unajiona kabisa huwezi kwenda kwa sabubu huna uzoefu wa maisha ya lio pita, huna uzoefu wa maisha ya nayo kuja, ya nayo fuata. Kwa hio unaona mtu sahihi kabisa kukuelekeza katika jambo hili ni mzee. Kwa hio wazee hawa nimekua ni kiwafata, ni nazungumza nao. Basi naye mzee ana kukalisha chini. Anaanza kukuuliza vile unavyo endelea. Alafa anakuuliza maswali kwamba katika hili unaweza ukatatua aje jambo kama hili anakupa mfano wa jambo. Unampa maelezo yako ana kutazama alafu baadae. Anakupatia sasa maelezo ambayo anadhani. Hayo ndio ulitakiwa kuyatumia na hayo ndio yako kwenye utaratibu na hayo ndio yako kwenye maadili kulingana na zama walizoishi wao na zama tunazoishi sisi. Kwa wazee hao, wamekua ni msaada kwangu, wamekua ni watu ambao ni na watazama kama walimu wangu, wamekua ni watu ambao ni na watazama kama waelekezaji wangu, wamekua ni watu ambao ni mekua ni kiwatazama kama tunu, kama zawadi, kama watu wakukaribiana nao sana kuliko wakati mwingine wowote. Kwa kujibu swali lako ni nayo mahusiano mazuri na wazee wangu ni watu ambao wananishauri, wananifundisha, wananielekeza, wananifanya na mimi nijaribu kuupata mfumo wa kimaisha ulio bora na wenye nidhamu na wenye tabia njema kama walivyo ishi wao siku nyingi zilizo pita huko nyuma.

Umeme unapokatika kuna mambo mengi sana huwa yanatokea, yanayoambatana na nini kifanyike, inategemea na madhara yanayoweza kusababishwa kwa wakati huo kwa mfano. Kama ni usiku na umeme ulikuwa, unawasha upo kwa ajili ya kuwasha mwanga, ili taa iwe inawaka, sasa umeme umekatika. Tofauti na zamani saa hizi unakuta kuna taa ya sola kwa hiyo unawasha taa ya sola hapo taa ya sola inapowaka umeme sasa unapata mwanga ndani. Unawasha sola kwa ajili ya kuleta mwanga ndani tofauti na kuwasha sola unakuwa tayari na mshumaa ndani kwa hio unawasha mshumaa unawasha mshumaa ili kuweka mwanga na kama mshumaa kwa bahati mbaya nakuwa sina basi nawasha tochi ya simu. Nawasha tochi ya simu ambayo wakati huo simu kama inachaji basi nawasha tochi ya simu kwa ajili ya kuleta mwanga ama simu kama inachaji basi ninawasha tochi ambayo niya kuchaji niliichaji kabla ama tochi inayokuwa inatumia betri. Ninawasha kwa ajili ya mwanga tofauti na zamani ambazo ulikuwa natakiwa kuwa na kibatari na taa ya chemli ili kuwasha kuleta mwanga saa hizi nakuwa natumia njia hizo jambo la pili ninalofanya umeme unapokatika inategemea na mathara labda kama kuna friji ilikuwa inawaka na ilikuwa huenda ina inagandisha na inahifadhi vyakula na sasa umeme umekatika manake vyakula vinaanza kuwa kwenye hatari hatari ya kuharibika. Ninaviangalia vyakula kama vipo vya kupashwa basi navitoa navipeleka kwenye moto ili vihifadhiwe visiendele kuharibika na kama kuna ambavyo sio vya kuweza kupelekwa kwenye moto basi nakuwa naviangalia naviangalia kwamba hivi vitafanikiwa kusalimika ama vitaharibika basi kama vimeharibika basi ndio vimeharibika lakini kama ni vya kuhifadhika, basi ndio vinakuwa vimehifadhiwa na maisha mengine yanakuwa yanaendelea kuhusu matumizi labda kama ni ya kompyuta, ama ya simu, umeme unapokatika itakuwa ni afadhali kama labda laptop unatumia ni ya kuchaji na inatumia, inaweza kuhifadhi, inaweza kuhifadhi chaji kwa muda mrefu inakuwa ni afadhali lakini kama ni desktop ambao inahitaji ikuwe imeunganishwa basi inakuwa ni maumivu unakuta kuna mambo mengi yanashindwa kuendelea kwa sababu umeme umekatika na kama ni simu nahitaji kufanya mawasiliano ama kuitumia mtandaoni jambo la pili ninalofanya umeme unapokatika inategemea na mathara labda kama kuna friji ilikuwa inawaka na ilikuwa huenda ina kupata nishati kwa kutumia jenereta kwa hiyo nawasha jenereta ili simu ichajike ama naichukua simu napeleka simu ambayo jenereta imewaka ili nichaji simu ili niweze kuitumia baadae na kama kuna ulazima sana w akupata umeme kwa kutumia jenereta ili vifaa vinafyotumia umeme viendelee kufanya kazi basi, nawasha generator ili vifaa vinavyohitajika kutumia umeme kama fridge, kama kompyuta ama tv viendelee kufanya kazi kwa hayo ndio mambo ambayo huwa yanafanyika ama ambavyo huwa nafanya pale umeme unapokuwa umekatika na wakati huo unahitajika kupatikana hayo mengine yasipofanyika kinachobakia basi ni kwenda kutulia na kusubiri mpaka utakapokuwa umerudi.

Nivingi, nivingi siwezi kusema nikimoja nivingi. Nimenunulia watu chakula, unakuta mtu hana chakula, unamnunulia kutana mtu hana nauli unamlipia nauli, ukikuta mtu hana mavazi, anayo ndiyo lakini hana mavazi ya kutosha, unamnunulia, ukikuta mtu hana uwezo wa kufanya kitu ambacho wewe kwa wakati huu unakifanya labda hana uwezo wa kulala vizuri kama unavyolala wewe, mimi humlipia mtu sehemu ya kulala kwa hivyo ni vingi ambayo nimefanya naweza nisikumbuke vyote lakini ni mengi, ni mengi ambayo nimefanya ambayo kwa kweli hayo yanaonyesha wema ndani, naweza nisikumbuke kwa sababu sipendi kujigamba kwenye niliyoyafanya lakini kwa ufupi ni mengi vitendo vya wema nimefanya vingi kwa sehemu kubwa.

Kipindi nipendacho cha televisheni, kuna vipindi kama vitatu. Cha kwanza kipindi cha nyimbo za injili ama nyimbo za zamani aina hiyo ya nyimbo huwa napenda. Huwa napenda kusikiliza nyimbo zilizoimbwa zamani sana. Mara nyingi unakuta ni nyimbo zilizokuwa zinaimbwa kwa maana na maantiki flani. Kwaivo utakuta wimbo ulitungwa, ukizungumzia hali, mfano umaskini, wimbo ulitungwa, ukizungumzia hali, ama tabia huenda ya usaliti, ama kutopenda kazi. Kwaiyo nyimbo za namna hiyo, zinakuwa moja kwa moja ni masomo kabisa ndani ya akili yangu. Kwaivo vipindi vya nyimbo za zamani huwa napenda kusikiliza, nyimbo za namna hiyo, lakini pia nyimbo za injili, nyimbo za injili zinazoimbwa kumhusu mungu, ni nyimbo pia ambazo huwa napenda kusikiliza. Kwaivo nikiona, zinapigwa kwenye tv basi, ninatulia kabisa hicho kipindi, ninakitazama kwa umakini kabisa maana, zinakuwa ni nyimbo ambao zinanisogeza pia karibu na mungu, zinanitafakarisha, zinanipa kutafakari kumhusu mungu, kuhusu utendaji wa mungu kuhusu matendo ya mungu kuhusu maisha ya mwanadamu na mungu kwaivo huwa napenda kusikiliza nyimbo hizo pia. Nikiziangalia kwaivo kwenye television huwa natulia kabisa kipindi kama hicho nikisikilize na kuangalia kipindi kingine huwa ni kipindi cha historia mimi huwa napenda kusikiliza, ama kusoma, ama kufuatilia historia. Kwaivo ikitokea kwenye television kukawa na kipindi kinachozungumzia historia hicho kinakuwa ni sehemu ya kipindi changu pia nachokipenda kwa nini? Kwa sababu huwa ninapenda kujua jambo fulani kwa nini lilitokea lina maana gani na mchango gani wa kuenda kutokea tena ama tunawezaje kuzuia lisije kutokea kama lilivyotokea wakati mwingine huenda kama lilileta madhara kwa hiyo kukiwa na kipindi cha historia kama hicho ntapenda kusikiliza moja ya historia ambazo napenda ni kusikiliza historia za waasisi wa nchi ama mataifa kwa mfano nikiskia historia ama nikitazama msimulizi wa historia ya kumhusu mwalimu Julius kambarage nyerere wa tanzania safi kabisa kumhusu Nelson Mandela safi kabisa napenda kuhusu akina Kwame Nkrumah wa Ghana. Safi kuhusu habari ya Aldolf Hitler wa Ujerumani ilitokeaje akafika vile alifanyaje matukio yake. Ninasikiliza kuhusu mahistoria labda inayomhusu Johnny Kennedy, raisi wa Marekani ule aliyepigwa risasi, napenda nisikilize kwa hivyo kukiuwa na kipindi cha historia safi huwa napenda pia kufatilia kipindi kingine cha tatu nadhani ni cha mwisho huenda. Kipindi kingine cha tatu kiwe kipindi cha michezo. Kwa kiasi flani huwa napenda michezo. Kwa hiyo nikikuta kuna michezo inazungumzwa au inafanyika mfano michezo ya riadha, michezo ya kuruka kamba, michezo ya kuruka huenda juu au kuruka chini. Lakini pia michezo ya kuogelea michezo ya mpira wa miguu basi nikikuta michezo kama hiyo huwa naangalia kabisa na ninatulia katika michezo yote, michezo pendwa bado ni kukimbia nakumbuka vile ambavyo ukimbiaji kama kina Hussein Bolt yule wa Australia wa Jamaika wa jamaika, ninakumbuka sana kuhusu, kuhusu, kuhusu vipindi vya namna hiyo. Kwaivo vipindi vya namna hio nikivikuta, mimi huwa natulia kabisa, ninaviangalia kama nina mda lakini nikiwa na mda huwa nautumia muda wangu kuangalia vipindi kama hivyo vya aina tatu, kama nilivyosema.

Napendelea chakula mbacho hakina ladha kali ya utamu. Yaani chakula kiwe na ladha ya kawaida ya utamu. Hicho chakula nakuwa napenda sana. Ladha ya kawaida ya utamu. Kisiwe kitamu sana. Kisiwe kikiwa na utamu sana. Kina kifu mapema. Lakini pia, kisiwe na uchachu. Kisiwe na uchachu. Mimi vyakula ambayo vina uchachu, ladha ya uchachu, sivipendelei kwa mfano, kuna mboga mfano zinaitwa matembele. Mboga za majani za matembele bwana zina uchachu. Halafu unakuta bado mtu anaongeza mle ndani, anaongeza limao, au ndimu. Kwa hiyo inazidi kuwa chachu, haa, mimi sipendi ile. Uchachu ule unakuwa ni mkali ile. Lakini kingine kisiwe na ladha ya uchungu. Unajua kuna vyakula vingine vina ladha ya uchungu. Sasa kwa mfano kuna mboga huku kwetu inaitwa mgagani. Mgagani ni mboga chungu. Mgagani na unakuta watu wana kula mboga ya mgagani. Wanasema ni chakula kizuri. Mimi bwana huwa sipendi kwa sababu ya ule uchungu. Uchungu pia kuna nyanya chungu ambazo unakuta ni chungu. Acha hizi ambazo ni za siku hizi za kisasa. Zina rangi si ya kijani. Zile za zamani ambazo zina rangi ya kijani kabisa zina uchungu kweli kama jinarake ilivyo ya nyanya chungu. Zile mimi sipendi. Lakini pia kisiwe na chumvi ya kupitiliza. Kwa hiyo ikiwa chakula chenya chumvi chumvi minachoa, minakuwa sio mdawo wa chakula chanamla hiyo. Kwa hiyo, kujibu swali lako, ninapenda kula chakula chenye ladha ambayo haina hizo. Kisiwe kichachu, na ladha ya uchachu, kisiwe na na ladha ya chumvi nyingi, lakini pia kisiwe na uchungu, hivyo vinanishinda. Lakini pia kisiwe na sukari nyingi, hivyo vina nishinda. Ila kiwe na sukari ya kawaida kabisa. Yaani ladha ya utamu ambacho ukila unaona hiki ni ladha ya utamu wa kawaida tena ni vizuri sana iwe ladha ya utamu wa asili isiwe sukari ya kuongeza. Mfano kuna baadhi ya vyakula watu, wanapika vyakula, wanaweka sukari hata chai yenyewe sukari nyingi. Huo mimi nina kinai mapema. Una watu unakuta wanapika mandazi, wanaweka sukari nyingi. Unapika half cake, wanaweka sukari nyingi. Wanapika keki hizo, wanaweka sukari nyingi. Wengine wanapika makande, maharagwe, wanaweka sukari nyingi. Vyakula vinaharibika ya sukari nyingi, hivyo mimi nakuwa sipendi. Bora kisiwe na sukari kabisa ninaweza kula vizuri, nikafurahia mlo kuliko chakula chenye sukari nyingi.